Mimi maishani mwangu. Sijawai kupokea zawadi yeyote ile. Ila ningependa sana nipate mtu wanipatie zawadi. Pia mimi nifurahi. Nisikie venye wengine husikia wakipewa zawadi. Pia sijawai peana zawadi.

Huwa nahakikisha kuwa ni kona neno na siri ili kuingia katika page yangu ya mtandao. Kisha huwa si posti, yani vitu venye ni vya muhimu kwangu. Alafu sipatii watu neno siri langu, kisha.

Punde tu ninapojua nina udhaifu kazini. Huwa naanza ku, kujifunza jambo ambalo sijui. Kama ni kujifunza mambo ya tarakilishi, ama kujifunza kufanya jambo lolote lile ambalo sijui. Nikisha jua niko nina udhaifu. Huwa naanza kujifunza ili nirekebishe ili kazi yangu iwe safi.

Mimi si mtu wa starehe sana lakini nikijipata kuwa labda nimechoka ama nina tupesa ambato nataka kutumia yani kujipa raha starehe Mara mingi huwa nanunua kinywaji pombe naonja kamoja tuwili Kisha najisikia nimestareheka nasikia pesa yangu nimetumia vizuri ama nimerudishia mwili wangu shukrani.

Ninapenda kutazama video za tiktok kwa sababu ni fupi ni rahisi kufuata ee kisha ni zina zina furahisha zina furahisha macho saa zingine waeza jua vitu vipya ambavyo ukuwa unajua sipendi za youtube sababu ee ni refu.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sababu raha ya maisha ni kula vizuri, kuvaa vizuri, kuishi vizuri, kwa hivyo tukisema hivyo. Napenda chakula kitamu, chakula changu chenye napenda kitamu ni kuku. Kuku wa kutumbuiza ama ni kutumbukiza kwenye mafuta. Huyo nampenda sana?

Jee, unapenda kula samaki. Ndio, napenda kula samaki. Ilhali nilipo, hakuna samaki wengi, hawauzwi sana sababu, sio watu wengi sana wapenda samaki. Kwa hivo, ukienda kununua unapata wakoghali, kwa hivo, sipati fursa ya kula samaki sana kama vile ninge penda.

Sipendi hadithi za ajabu hadithi ninazo zipenda ni hadithi ambazo ya mambo yaliyotokea kwa sababu zinanifanya nijue hali ya maisha ilivyo ama mambo yanavyowenda ama yalivyoenda kitambo yani historia napenda historia.

Siezi kutaja kitu binafsi ambacho kinachonifanya nicheke ila ninaposikiza wa cheshi Wachekeshaji uwa nacheka mara mingi mimi upata mambo enye wanaogea uwa ya ucheshi kila ninapokuwa na furaha na cheka alafu nikiona mtu ameanguka sijui nikama kashetani Uwa nacheka ha ha.

Sijawai kujaribu chakula chochote cha kigeni ila ningependa sana kujaribu chakula cha kinigeria ama cha kitaliano ama chakula cha wapi tena China ama India ningependa sana kujaribu siku moja majaliwa.

Unafanya kazi ya ushirikiano na wengine? La. Kazi yangu mimi ufanya peke yangu. Ni kazi ambayo naifanya kwa komputa yangu, kwa nyumba yangu. Pia sina timu ambazo nafanya kazi nazo, ua naifanya peke yangu. Kutengeneza apps ilikuuza. Naam kwa hivyo kazi yangu, nafanya peke yangu. Ila ningependa siku moja kushirikiana na watu tufanya kazi pamoja. Hili ni epuke upweke.

Ili kuwatia moyo wenzangu huwa nawaongelesha maneno yenye busara ya kuwatia moyo ya kuwafanya wapende kuendelea kuhishi ama kuendelea kufanya jambo ambalo wanalotaka kulifanya.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni chakula cha kimeru. Cha yaani wale watu wameru walikuwa wanakila kilikuwa kinaitwa mokinyenye Chakula hiki kilikuwa kinatengenezwa na unga wa mahindi kisha unaeka kama ni maharage unaongeza mahindi pia tena unaeka sukuma, kitunguu, tomato cho kinaitwa mukinyenye.